Wakati wa msongo wa kazi, sina uhakika wamaanisha nini ukisema wakati wa msongo wa kazi, but, acha nikwambie chenye mim nafikiria. Msongo wa kazi mi nadhani, wamaanisha ni kazi ngumu ama kazi zikiwa too much. Na napenda, mimi sasa napenda tu kutulia. Maanake siku hizi mi ni mtu wa breaths, zen, nininini pole pole pole pole, kufanya mambo yangu pole pole. So, nikiwa na msongo wa kazi nini nini natulia, tunasonga kando, si nasonga kando napumua, natulia, then akili yangu inarejea.

Nangoja barua mara kama ishirini hivi kwa siku Because nazungumza na watu wengi sana Mwanzo nangoja barua kutoka kwa shule yule kiongozi wetu pale darasani anatutumia habari kila saa Kila saa anatuambia cha kufanya, anatuambia ile, anatuambia lile, anatupatia mwelekeo anatuambia tunaenda hapa, tunafanya hii, darasa liko hapa, msichelewe, fanyeni hivi, bibeni hii, hivo hivo saa zingine nangoja kutoka kwa marafiki zangu, tukizungumza kuhusu tutapatana wapi, kufanya nini, mambo kama hayo Mara nyingine naongea na watu wangu wa familia, marafiki zangu nje ya shule, watu wengi wengi so kwa siku nazungumza na watu wengi sana nangojea barua kama mara kumi mara kati ya mara kumi na mara ishirini kwa siku hivi.

Ninaiamini kampuni ya teknolojia ya Google, manake inanisaidia sana, ninapofanya kazi zangu kwenye simu yangu ama nikitumia tarakalishi yangu, inanisaidia sana manake inanipatia uwezo wakupata maneno kwenye teknolojia na inanisaidia sana kukutanisha maneno ili niweze kufanya mambo yangu ya shule mbio.